Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiadae vizuli usiku hu. Ninahaitaji kukagua ripoti yangu niakikishe takwimu zote ni sahihi. Che, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu katha zinahitaji kuboresha. Nitaongeza grafu katha. Zinaereza vizuli zaidi. Nitaadaa maswali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayali. Suruali na shati la kawaida litafa. Hawi naviobidi ni vaye taipia nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninahitaji kurara mapema. Hili niamuke akiri safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.